Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto mawazo zaidi ambayo yanaweza tokana na hayani Unaweza tuweleza ni wapi ungependa kuenda wakati ambapo huko kwenye likizo au ni nini ambacho unakumbuka ambacho kilifanya uweze kupenda kuenda huko wakati walikizo Unapenda kuenda na nani katika safari hii wakati walikizo ni mahali ambapo unaitaji kupumzika au ni kutembea kwingi. Mimi wakati walekizo nengependa kuenda kwenye bahari. Yani kule ufuoni kwa sababu ni maantari mazuri sana, ni maantari yenye kutuliza akili, ya kutuliza mwili, unapata unaweza kuenda kwenye puli ya kuswim, unajikuta, umefuraiya sana, kumitulia. Yani unaweza kutana na watu tofauti tofauti wa kila aina na pia unaweza kujifunza vitu tofauti tofauti vinavyo tokana na hali ya kuwa kwenye ufuo. Pia nina hii sikuwa nikienda likizo hili Niaeza jifunza vitu vingi sana na nikitu ambacho nicha kufuraisha Nikitu ambacho ukijihusisha nacho huwezi kuwa na likizo baya unapata umeweza kufuraia umeweza kujivinjari na mwenza wenzako au na wale watu ambao umewakuta kwenye ufuo au pale kwenye bahari Nilipenda bahari ni kwa sababu ni mahali ambapo huwa siendi kwa urahisi Sasa unapata ile mara moja nimepata iyo uwezo wa kuenda ni kitu ambacho lazima tufuraiye Mara nyingi mimi hupenda kwenye kuenda likizoni na rafiki yangu wakaribu Kwa sababu mara nyingi huwa tunapewa alikizo la kazi wakati ambao unakaribiana Labda tu tunapitiana masiku but lakini tunainda wakati ambao unafikiana.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Mambo zaidi yanayotokana na haya ni Umewahi pata zawadi gani ambayo ilikupendeza. Ilikuwa zawadi ya kisa kipi. Yani ulikuwa wakati upi ambapo ulipokea zawadi hii. Ulipokea zawadi hii ulihisi aje. Unaeza tuelezea kama ilikuwa zawadi kutoka kwa rafiki au kazini au watu wa familia. Na kwanini wewe ndiye uliwahi pata zawadi hii? Zawadi ambayo niliwahi pokea ilikuwa zawadi yangu ya kwanza, ya siku ya kuzaliwa. Hakuna mtu ambaye mara nyingi hukumbuka siku yangu ya kuzaliwa. Lakini tukiwa apo ki, tukikuwa shule ya upili niliwai kuwa na mwenzangu, alikuwa rafiki yangu, tulikuwa tunasoma naye. Tulikuwa tunaketi naye pamoja, kwa kizungu tunasema deskmate. Tulikuwa tunaketi naye, sasa siku yangu ya kuzaliwa, yani unajua mimi siku lelewa na ile maisha mepesi, yani yale mazuri mazuri. Sasa siku yangu ya kuzaliwa, yeye peke yake, alijua wa kwanza. Akajipanga, nikapata ameniwekea zawadi ya hela na vitu vingine kwenye loka yangu ya darasa. Sikujua, sikutarajia. Yani ilikuwa yani kitu ambacho sikutarajia kabisa. Yani nilifurahia sana kwa sababu hata mzazi hakupiga simu kusema hallo ni siku ya mtoto wangu ya kuzaliwa. Lakini rafiki ambaye nimemkuta shule ya upili alikumbuka na akanipa zawadi. Nilifurahi sana na sijawai sahau kitendo hicho kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza mimi kupokea zawadi ya siku ya kuzaliwa. Na sikuichukulia kirahisi rahisi kwa sababu ni kitu ambacho hakijawai tendeka. Sasa nikaona ni kama yani alienda ile tunasema extra mile kuhakikisha kuwa furaha yangu siku yangu ya kuzaliwa imeweza kutimia. Na nilimshukuru sana na nikaona ni kama yani aliona tu ni aeze kunisaidia ili siku yangu iwe nyepesi pia na iwe ya kufaa. Kwa sababu wakati mwingine unapata pale shule ya upili labda siku yako ya kuzaliwa imefika au siku ambayo unasherehekea kitu cha muhimu katika maisha yako unapata hakuna mtu ambaye anakumbuka na ndio upate mtu ambaye anakumbuka na aweze kufanya kitu kuhusu siku hiyo inakuwa ni ngumu sana. Lakini wakati mwingine unapopata inafaa una shukuru kwa sababu kuna watu ambao hakuna mtu ambaye anakumbuka kuwajali. Sasa inakuwa ngumu sana kwao kuweza kufurahia iyo siku kwa sababu wakati mwingine hata kama tunasema furaha jipe mwenyewe wakati mwingine kuna vitu ambavyo yani wale ambao wako karibu na wewe wanafaa kuchangia wewe kuwa mwenye iyo amani na iyo furaha. Kwa sababu kitu kama siku ya kuzaliwa, sio kitu ya kujisherekeshea we mwenyewe peke yako, pale chumbani, au pale darasani peke yako. Kwa sababu unahisi wenzangu wanafaa kujua nilizaliwa leo, na kama kuna ambaye anataka yani, hata kama ni kuimba, hata kama tu yani ni ile tu kukuambia heri njema ya siku ya kuzaliwa peke yake. Inakusaidia sana, inakupea ule motisha wa kuona, ah, bado kuna watu ambao wananijali.

Unaifadhi pesa vipi? Mambo zaidi yanayotokana na haya ni je wewe ni mtu wa kuhifadhi pesa? Ni kwa nini unapenda kuhifadhi pesa? Ni kitu ambacho ulianza vipi? Ulianza kutokana na maongezi ya watu wengine au uliona tu ni muhimu wewe tu mwenyewe kuanza kuifadhi pesa Unatumia pesa ambazo umeziifadhi vipi. Mimi mara nyingi, mimi hupenda kuifadhi pesa Mara nyingi unapata nimezieka kule kwenye akaunti za kuzaana kama vile kule branch, kule tala au kule zidi ni baadhi ya apps ambazo unaweza tenga pesa yako. Unapata baada ya muda imekupa interest. Au wakati mwingine mimi huifadhi pesa zangu Kwa kuhakikisha kuwa sinunui vitu ambavyo havifai. Wajua wakati mwingine waeza kuwa na pesa ndio Lakini wakati wa matumizi unapata umeenda labda kwa duka, Umenunua vitu ambavyo hata haviikusaidii Ukirudi nyumbani unashangaa Kwani nilinunua hiki kufanya kazi gani Kwa sababu ya matumizi mabaya ya pesa. Unapojua kutumia pesa vizuri Pia inakua rahisi kwako wewe kama mwenye hizo pesa kuziifadhi Kwa sababu huwezi ifadhi kitu ambacho hauna Lazima uwe na hizo pesa ndiposa uifadhi. Na unapoifadhi hivo Labda unaeza ifadhi kwa sababu ya kununua kitu ambacho kinahitaji bei ghali ghali Kwa sasa unapata kwa kila siku au wiki au mwwezi Umehifadhi pesa kidogo kidogo kidogo kidogo na mwisho wa siku huwa tunasema Haba na haba hujaza kibaba. Kwa sasa unapata labda ulikuwa ununue gari na huwezi pata milioni tano au milioni mbili kwa siku moja kama mtu wa kawaida ambaye anafanya kazi kidogo kidogo pale nyumbani au hata achana na gari Labda unataka kujenga huwezi jenga na siku moja Kwa sababu huwezi nunua hivyo vitu vyote mara moja Lazima uifadhi uifadhi uifadhi Adi siku ambayo hicho kiwango kinachohitajika kitatosha na baada ya kufanya hivo unapata umepata ile pesa ambayo ulikuwa unahitaji kufanya shughuli yako pale nyumbani na kuifadhi pesa kuna umuhimu mwingi sana na ukitumia vizuri pesa zako unapata shughuli zako zile ambazo ulikuwa umezitenga unapata umeweza kuzifanya na umeweza kuzifanya kwa wakati ambao unaofaa Kwa sababu umeweza ku kueka kiwango fulani cha pesa ambacho kinge kusaidia Kwa sababu wakati mwingine shughuli zingine zinahitaji wewe kukua na pesa hiyo mara moja. Na njia baadhi ya kueka kuweza kutimiza mambo kama hayo ni unahakikisha una kiwango kile cha pesa. Na unaweza sema nitajenga mwezi wa kumi na tuko mwezi wa februari Unaweza anza kutenga pesa zako kwa kuziifadhi ili siku ambapo siku inapofika unapata una kiwango ambacho ulikuwa unahitaji kufanya shuguli hiyo.

Je, unahifadhi kitu cha thamani. Kwanza mambo zaidi ambayo yanawezatokana na haya ni wewe kwa uangalifu wako. Vitu vya thamani ni vitu vya aina gani. Je, una vitu vya thamani katika maisha yako. Unavihifadhi kwa njia gani. Ulivipata kwa njia gani. Ulipovipata. Ulihisi aje na ulivipata kwa sababu gani. Mimi huifadhi vitu vya thamani sana Mara nyingi kwanza vitu vya thamani ni vitu ambavyo unaona wewe kama mtu binafsi ni vitu ambavyo vina value kwa kizungu Tunasema value yaani ni vya maanufa sana kwako Labda ni kitu ambacho kinakukumbusha kuhusu mtu ambaye ulimpenda zaidi au ni kitu ambacho kinakukumbusha kuhusu familia ni kitu ambacho kinakukumbusha kuhusu kazi Yaani ni kitu ambacho ukikiona au unapokishika unakumbuka kitu ambacho kilifanyika au kitu ambacho kilifanya ukapewa kitu hicho. Vitu vya thamani mara nyingi huja kwa njia tofauti tofauti inaweza kuwa ni saa inaweza kuwa ni kitu ni shanga inaweza kuwa ni mnyama inaweza kuwa ni nyumba inaweza kuwa ni simu. Yaani ni kitu chochote kile lakini kwako wewe mwenyewe unaona ni cha thamani sana kwa sababu ambayo uliweza kwa njia ambayo uliweza kukipata. Na vitu vya thamani mara nyingi hufanya mtu awe na ile emotional connection Yaani unahisi yaani kitu hiki nikikiguza nikikiona Ninahisi ni kama kuna jambo fulani limeweza kutendeka au unaanza kuhisi ni kama umerudi ule wakati wa nyuma ambapo uliweza kupata kitu hicho vitu vya dhamani pia huweza kusaidia unapo labda umetamani kuona mtu umetamani kumwongelesha wakati mwingine unapata kama shanga au saa mtu alipokupea anakuambia unaponi unapohisi ni kama unani misi unaweza kiguza au unaweza kiangalia sasa wakati huo unapata labda kitu hicho kina picha ya mtu.

Unafanya nini kulinda mazingira? Mambo zaidi yanayo chokana na haya ni je unapenda mazingira ya ina gani? Je unapenda mazingira ya lio safi, ya lio tulivu, au ya ina gani? Unafanya nini ili kuhakikisha mazingira hayo yako jinsi ambavyo unaevyo yapenda yawe Ninini asua ambacho kufanya wewe kuhakikisha kuwa mazingira yapo jinsi ambavyo wewe unapenda yawe Mimi maraningi mazingira kwanza mazingira ni nini mazingira ni mahali ambapo unaishi, unafanyia kazi, yani the surroundings of wapi unaishi au unafanya shughuli zako. Mazingira yangu mina yapenda yawe matulivu, yawe safi, kwa sababu wajua kuna vitu vingi ambavyo vinatokana na mazingira ambayo ni safi. Kwanza mazingira ya kiwasafi uwezi jikuta umepatua na magonjwa ya nayotokana na mazingira chafu Wezi jikuta kuna hile ya rufumbaya au ile feeling ya kuwa mazingira ya kwa unkomfortable Yani ya huko sawa nae mazingira matulivu haswa pale nyumbani au pale kazini Unapata ya nafanya shuguli zinaendelea vizuri sana Unapata kila kitu kikosawa, unapata, yani kila kitu ambacho kineendelea pale kwenye kazi au nyumbani, unapata kikosawa. Lakini ukipata mazingira ni chafu, unapata kila kitu, yani ugonjua ni raisi kupata. Unapata arufu ni ile mbaya, wakati mwingine adi uneza ogopa kula chakula, kama mazingira ni machafu. Kwa sababu aujui uchafuhua unatoka wapi Aujui utajua adze kama chakula hicho kina Kinazile standards za chakula ambacho kina itajika kulika na binadamu Pia mazingira yenye kelele sio mazuri pale kazini ukipata kelele ambazo sio zenye manufa kwa kazi Tuseme kama munafanya pale kwenye benki Maranyingi benki imetulia au pale kwenye hospital Labda tu yani kelele yani zamashine tu yani zinazo tumika Lakini unapata maranyingi hospitali zimetulia Hakuna kelele ambacho hakiitajiki Sasa ukienda kwa mazingira kama hayo na kelele unapata inadhuru wale ambao wako pale hospitalini Kwa sababu kuna magonjo mengi ambayo hayaitaji mazingira ambayo yana kelele Kwa hivyo usipochunga unapata wale wagonja wameatrika vibaa sana kutokana na zile kelele ambazo hazi itajiki. Mimi nimependa mazingira ya lio matulivu na enyes usafi kwa sababu mimi kibinafsi yaani ata bila kufikiria kusu wengine wewe mwenyewe mwili wako unaitaji ule usafi dipo ukue katika hali nzuri ya kiafia. Na kutokana na shauri kama hizo kutoka pale nyumbani ninapokuwa mkubwa nimejifunza kuwa mazingira safi ni mazuri na enye kusaidia sana kwa sababu uwezi jikuta umepatua na vitu ambavyo vinatokana na mazingira yasiofaa. Kwa hivyo mazingira masafi ni mazuri, mazingira matulivu ni mazuri. Kwa sababu mazingira ya kiwa tulivu, shughuli zineendelea vizuri. Kuna amani, kuna hile feeling ya I belong here. Lakini mazingira yakiwa mabaya, unapata kuna wizi, kuna shutuma mbali mbali ambazo sio nzuri kwa binadamu. Unapata pia wewe unanza kuogopa mazingira hayo na unanza kuishi kwa uwoga kwa sababa ujui siku yako itafikiwa lini. Lakini mazingira yakiwa mazuri matulivu na enye usawa unapata kila mtu anaamani yake. Kila mtu haogo pia ni kesho kutakuwa aje.

Unaenda maktabani marangapi? Mambo zaidi ambayo yanaweza tukona na haya ni. Jee, unapenda kuenda maktabani? Ninini hicho au ni mambo gani ambayo hufanya wewe uende kwenye maktaba? Unapoenda kwa maktaba? Huwa unahisi vipi? Unaeza tuelezea kuhusu hisia zako wakati unapokuwa kwenye maktaba. Je unautulivu, una ule ile ile feeling ya kuwa nimesaidika Unahisi ni kama umepata knowledge zaidi Ninini maranyingi hufanya uende maktabani na maranyingi unapoenda maktabani huwa unaenda na kina nani au ni nani ambae au ambao huwa unahisi vizuri ukienda na wao kwenye maktaba na ni wakati gani ambao huwa unaenda maktaba Unaeza kuwa unaenda kila wiki, kila mwezi au kila mwaka ni wakati upi au ni mara ngapi mi Mimi huenda maktabani karibu mara tatu kwa wiki Mara nyingi unapata kama naishi peke yangu shuguli za nyumbani zinaisha mapema Sasa naona juu sijaenda kazini kwa sababu mara nyingi kazi yetu ukua ya kufanyia online ni napoona nimemaliza shuguli zangu za pale nyumbani na kuna shuguli pale kazini ambayo Nahitaji kuifanya, ua naenda pale maktabani na tulia na fanya shuguli yangu pwa upole tu Mimi mara nyingi napenda kuenda maktabani na rafiki zangu na uomuda maktabani Pia nina poenda maktabani mihuzuri sana Kwa sababu maktabani kumetulia hewa ni safi Yani mazingra yake ni safi na kutokana na hayo unapata ni mandhari tulivu ambayo ya naweza kufanya akili yako ieze kufikiria bila kuhisi ni kama inalazimishwa Unahisi ni kama yani unafanya shuguli kwa kutaka wewe mwenyewe Kwa sababu akili iko mahali penye utulivu mandhari ma Mandhari ya maktaba pia wakati mwingine mi uena kama labda nataka tuku soma kitabu fulani na nilikiona pale kwenye maktaba Sasa naezaenda wakati mwingine Najitoa tu kwa nyumba baada ya kufanya shugulizangu za siku naenda natulia pale maktabani na soma na pitia kitabu changu na kutokana na hayo unapata umejifunza vitu vingi sana Kwa sababu akati mwingine hata kama nyumbani kumetulia unapata ile ile fikira ya wacha tusome kitu fulani au tufanye kitu fulani hauna Lakini unapoenda kwenye maktaba mazingira yenyewe tu yanaku yanakuhali yanakueleza tu kuwa unafaa kufanya shuguli fulani fulani hapa na unapata inakua raisi sana na unapata mambo yako yameenda vizuri.

Je umewahi kusafiri kwa ndege mambo zaidi ambayo yanaweza tokana na haya ni Je umewahi pata nafasi ya kueza kutumia ndege kama kifaa cha usafiri kama ni ndio wakati upi au ni ilikuwa ni wakati upi au kitendo kipi kilichofanya Ukasafiri kupitia njia ya ndege uliposafiri ulihisi aje Je ulikuwa pekee yako au ulikuwa na wenzako Ndio, nimewahi safiri kupitia kutumia kifaa cha ndege yaani ndege nimewahi Nakumbuka ilikuwa ni kwa sababu ya shughuli za kikazi na tulifaa kuenda meeting mkutano ni mkutano mkubwa sana na ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa cha urgency Yaani ilikuwa emergent Ndio sasa ikabidi tumetumia ndege kuenda hadi Mombasa kutoka mji wa eldoret Sasa ikakuwa ni tufike mapema ili mkutano huo utupate kama tushawasili na tuko tiyari kusikiza Kwa sababu walitaka kila mtu afike pale akiwa afike pale physically Kwa sababu mara mingi sisi hufanya shughul izetu kwa njia ya mtandao Lakini sasa mkutano huo walihitaji tufike pale mapema na haraka kwa haraka Sasa ikabidi tumetafuta jinsi ya kufika kule kwa kutumia ndege Ilikuwa ni shughuli ya kazi na nilienda na wenzangu wa tatu Kwa sababu sisi ni baadhi ya wale wafanyikazi wa vyeo vya juu katika ofisi yetu ya kikazi na ilikuwa ni feeling mzuri sana Yaani unajua ni mara yako ya kwanza Sasa unaona ni kama yaani ulikuwa una unashanga hizo siku zingine Ah mtu anapotumia ndege kusafiri huwa anahisi vipi Lakini sasa ni wewe uko kwenye ndege yani unahisi hiyo furaha kwa sababu hata kama unaogopa kwa sababu ni mara ya kwanza huwezi sema huogopi kwa sababu kama hujawahi fika kilo kama hizo huko angani lazima siku ya kwanza uko na ile hofu ya nini kinachowezatendeka. Lakini kwa sababu ilikuwa ni safari nzuri na yenye utulivu tuliweza kufika salama. Alafu pia ndege ni chombo ambacho kinaenda haraka. Sasa atuku chelewa, tungetumia barabara tungechelewa. Kwa sababu barabara wakati mwingine unapata kuna misongamano ya magari pale barabarani na pia gari haliwezi kimbia kama ndege. Kwa sasa hauwezi atungeweza kutumia magari kufika kule mjini Sasa ikabidi tumetumia ndege ili tuweze kufika kwa wakati ambao unafaa na tuweze kujitayarisha Kwa sababu mkutano huo ulikuwa wa maana sana kwa wafanyikazi wote.

Je unapenda kujaribu vyakula vipya mambo zaidi ambayo yanaweza tokana na haya ni Je wewe ni mtu wa kujaribu resipe tofauti tofauti ambazo hujawahi jaribu ni nini ambacho hufanya wewe upende kujaribu resipe tofauti tofauti ambazo bado hujawahi jaribu Unahisi vipi unapojaribu resipe hizi au vyakula hivi Mimi hupenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu nimejizoesha ile tabia ya kujaribu Yani sipendi kufanya mambo yakae ni kama hayapo sasa mimi hupenda yaani kujihusisha na vitu ambavyo vinahusisha kujaribu resipe tofauti tofauti Mara nyingi huwa napenda kujaribu vyakula vipya na rafiki yangu Wakati mwingi tukiwa likizoni huwa tunapata wakati wa kwenda kwa mahoteli tofauti tofauti ili tuweze kujaribu resipe tofauti tofauti na tangu tuanze hivi, tumejiweza kuweza kujua jinsi vyakula tofauti tofauti, vinaandaliwa pale nyumbani, pale hotelini, yaani mahali popote ambapo vyakula huandaliwa. Kwa sababu unapokila chakula hicho Unaweza kujua kama mpishi mashuhuri anakipika hivi Basi njia ya kukitengeneza ni hii na hii na kutokana na kujifunza kuonja au kula vyakula vipya tumeweza kujifunza mapishi pia Kwa sababu huwezi kula kitu ambacho huwezi kipika Sasa unapata baada ya kwenda kuzunguka kujaribu resipe tofauti tofauti pale Hotelini au mahali ambapo tumeenda huwa unapata tumeenda nyumbani tunajaribu resipe hizo Ndiposa wakati ujao tunaweza jitayarishia chakula hicho Mimi ningependa watu waweze kujiweka katika ule uwezo wa kujaribu resipe tofauti tofauti Kwa sababu huwezi jua kesho inakuwa aje Lakini ukikuwa tu mtu wa Mimi nimezoea kula kitu moja na siwezi badilisha Wakati mwingine inakua ngumu sana Kwa sababu sio vyakula vyote vinapatikana kila muda Wakati mwingine unapata vipo lakini bei yake ni gali Lakini kutokana na kujifunza au kujizoesha kula vyakula tofauti tofauti au vipya unapata hakiwezi kulemea wakati kile ambacho umekizoea hakipo kwa hivo kujaribu vyakula vipya hukuwa na nia hiyo advantage yake ambayo watu bado hawajajua Lakini wakijua wanaweza kuwa sawa kwa sababu kujaribu vyakula vipya hufanya mtu aweze kujua hali ya maisha ya wale watu wengine tamaduni zao ni mbona wanapenda kupika hivi Mbona hawafanyi hivi Mbona hawakili kwa kutumia kijiko Wanakila kwa kutumia mkono Unapata kuna yale maswali ambayo unajiuliza Lakini mwisho wa siku unapata uko na majibu Kwa sababu uliweza kujihusisha na watu ambao wana jua jinsi ya kushughulikia chakula hicho na kutokana na hayo ukaweza kujua kuishi na watu wengine pale nyumbani au pale kazini hata pale kwa hoteli wakati mwingine mtu anaweza kuja ambapo umekaa na anafurahishwa na kile ambacho umeamua kujaribu na anakuliza kiko vipi unapata siku nyingine anakwambia nilienda nikajaribu na kilikuwa kitamu sana Kwa hivo wakati mwingine hata kama siyo kwa manufa yako wewe mwenyewe kama binafsi unapata manufa hayo yameweza kusaidia mtu mwingine. Sio lazima iwe tu ni wewe ndiye unayesaidika na ujuzi huo.

Jee wewe ni mtu wa ubunifu mambo zaidi ambayo yanaweza tokana na haya ni kwanza unajiuliza ubunifu ni nini ni nini ambacho kinaweza fanyika ili kiweze kuonyesha ile hali ya ubunifu au mtu anaeza jihusisha na vitu vipi ambavyo vinaeza onyesha kuwa yeye ni mbunifu ubunifu una manufaa gani, pale nyumbani au pale kazini Yaani shughuli yoyote ile ya ubunifu inasaidia aje jamii ni nini ambacho kilikufanya ndiposa ukajua kuwa wewe ni mbunifu Kwanza ubunifu ni ile hali ya kukua creative Yaani we ni mtu ambaye una uwezo wa kuleta ideas mawazo tofauti tofauti ambayo yanaweza fanya kitu kiwe bora zaidi Labda pale nyumbani, pale kazini, labda kuna jinsi ambavyo vitu vinafanyika wewe unaona kuna hali ambayo ni bora zaidi kuliko hiyo ambayo inatumika na hali hiyo inaeza leta manufaa zaidi pale nyumbani au pale kazini Mimi mara ndio, mimi ni mtu mbunifu Kwa sababu wakati mwingi napenda vitu ambavyo Vinaleta ile yaani mazao ya juu na ukikuwa mtu mwenye ubunifu unapata shughuli zinakuwa sawa Kwa sababu kuna biashara pale, kazini, kiteknolojia Ukiwa mbunifu vizuri unapata shughuli zinaenda salama Unapata mambo yanakua mazuri na yenye kufana na ivo unapata kuna manufaa zaidi na zaidi Haswa pale kazini, pale nyumbani na pia ubunifu ni kitu ambacho ukiwa nacho Hakuna jinsi ambavyo mambo ya kawaida ya kimaisha yatakushinda Hata kama hakuna kitu ambacho kiko kikamilifu Lakini ubunifu ni kitu kizuri sana.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mambo zaidi ambayo yanawezatokana na haya ni unapenda kujihusisha na nini na marafiki zako. Ni wakati upi ambao wewe na marafiki zako, mnaona ni mzuri wa kufanya vitu ambavyo unapenda kufanya. Mmekua marafiki kwa muda upi. Mimi mara nyingi napenda wakati tunapokusanyika na rafiki zangu kwa sababu nikona marafiki zangu wawili wa karibu sana Wakati tunapojiunganisha au tunapokutana mara nyingi wakati wa likizo Sisi huwa tumetenga siku kadhaa au wiki wakati wa likizo ili tuweze kuenda Tukajivinjari labda kwenye county tofauti, mji tofauti au mji tofauti Kwa sababu unapata mara nyingi kazi imechukua muda mwingi sana wakati wetu Hata kama hatuendi ofisini tunafanya shughuli zetu pale mtandaoni Lakini bado kazi huchosha wakati mwingi Sasa mara nyingi sisi tunapoenda likizoni huwa tunaenda kama tuko wote hivo Ili tuweze kupata wakati mzuri wa kujivinjari, kujistarehesha Baada ya hapo tunaeza enda tukajaribu vyakula tofauti tofauti Kwa sababu pia sisi tunapenda upishi Sasa kuna vyakula ambavyo unapata Lazima tu uone kile ambacho mwingine ametayarisha Ndiposa uweze kujua chakula hiki kikipikwa Kitatokea vipi kutokana na haya unapata mara nyingi tunaenda hoteli tofauti tofauti ili tuweze kujaribu vyakula tofauti tofauti ambavyo vimetayarishwa kwenye hoteli hizo au tuende kule kwenye tukaswimu au yaani tukafanya tu shughuli shughuli Wakati mwingine pia tunaeza fanya mazoezi yaani pale tu nyumbani, tunasikiza YouTube, tukifanya mazoezi yaani tunatumia YouTube kama instruction kit saa unapata tumeweza kufanya shughuli nyingi sana pale nyumbani wakati wa likizo au wakati wa wikendi kama hatuko kazini Kwa sababu ni vitu ambavyo tumezoea kufifanya tangu tuwe wadogo hadi wa sasa Kwa sababu marafiki zangu tunatoka katika kijiji kimoja Kwa sababu sasa kutokana na hiyo inakua rahisi kujipanga Kwa sababu tumeweza kujuana kwa muda sana na kuna shughuli ambazo zikifanyika unajua ni hivi ni hivi au sio hivi Kwa sababu tukikua wakubwa watu wanabadilika kitabia Kivitu kwa watu wanabadilika kwa njia nyingi sana na huwezi tarajia mtu ambaye alikuwa wa miaka nane aweze kufanya kitu kile kile akiwa miaka ishirini na kitu Sasa unapata shughuli zinakuwa nyingi na tofauti tofauti kila wakati Kwa sababu tunataka kujaribu vitu tofauti tofauti na hiyo ndiyo kitu ambacho napenda kwa rafiki zangu. Mara nyingi huwa tunafanya shughuli ili tuweze kuwa na ule msimamo au mtazamo tofauti na ule ambao tulikuwa nao kabla ya kufanya shughuli hiyo hapo mwanzo.

Unatumia kompita kwa nini zaidi? Aaam. Mambo zaidi ambayo yanaweza tokana na haya ni, je? Wewe ni mtu wakupenda kutumia kompyuta. Ni wakati upi ambayo unapenda kutumia kompyuta?, Aa Kompita ukusaidia nini haswa unapo itumia? Au ni jinsi gani ambatho unahisi bahada ya kutumia kompyuta? Aau Unatumia kompita kwa kazi gani haswa? Kazini kazi tu kwa shuguli gani haswa?, Ni kazi tu za pale kazini au ni shughuli pia za nyumbani? Mimi mara nyingi mimi hutumia kompita angu, kwa sababu ya kazi, Kwa sababu unapata shughuli nyingi za kazi zinaanza kwanzia jumatatu hadi jumamosi sasa unapata wakati mwingi unatumia kompyuta Kwa sababu kuna vitu vingi haswa kama unafanya shuguli ya mitandaoni kazi iko mitandaoni au unafanya kazi online, Unapata inakua rahisi kuweka vitu vyako vyote pale kwenye kompyuta Wakati wote unapobadilisha mazingira bado umebeba zile umebeba ile kompitako ya kikazi na unapata kila kitu kiko sawa, sio kama kitambo unapata mtu anabebanisha mavitabu katha wakatha kwa sababu ni ameenda labda sehemu tofauti na ya kazi na pia mimi tena hutumia kompyuta wakati wakujifunza unajua teknolojia inakua kila siku na kutokana na hiyo unapata ni msweeh ni natumia wakati wangu mwingi sana, kuweza kujifunza vitu vitu vingi pale mtandaoni, Kwa kikisha kuwa mambo yangu ya kiteknolojia ya naendelea sawa Aah rikwe kwenye ulimwengu ambao tunaishi wa sai, huwezi huwez Sio haiezi kuwa rahisi kwako kama mwenye biyashara au mtu ambaye anafanya kampuni kama hauna zile skills zinazo hitajika zaki kompyuta, inakuwa rahi ni ngumu sana kwako kwa sababu unapata shuguli nyingi zinafanyika pale kazini zinahitaji mtu ambaye ana uma uma ushauri au ana umaarufu katika uwanja waki kompyuta Kwa hivyo unapata inakua ngumu sana kwa sababu kama ujui kujinsi ya kutumia kompyuta basi kazi yako itakua ngumu, Labda ni siku ya kufanya mikutano unapata hujaingia mkutanoni kwa sababu haukua na ule uwezo waku tafuta jinsi ya kuingia mkutanoni au unapata ni kazi labda walikuwa wanatafuta mtu ambaye naeza fanya shuguli fulani Alafu wanasema, uyo mtu anafaa kuwa anajua ku jinsi ya kutumia kompita, Unapata umepata hiyo kazi lakini ungepata hiyo kazi lakini kwa sababu hauna ule umaarufu katika kompyuta inakua ngumu sana mimi tangu nijifunze kutumia kompyuta imekua nii vizuri sana Ah kwa kazi na hata shuguli zangu za kikawaida kwa sababu unapata yani mambo yanakua raisi ingawaje kuna madhara yake lakini mara nyingi kompyuta imeweza kusaidia sana kwa sababu kuna vitu ambavo sisi wenyewe hatunge weza kuvifanya kama kushinda umebeba shugu vitu vingi vya kikazi kutoka kazini adi nyumbani, Hi haingekua inawezekana kama tungekua bado tunaishi kwa maisha yale ya kitambo lakini kupitia teknolojia kompyuta zimeweza kuraihishisha mambo, mambo ya meweza kuwa raisi, Kuna vitu ambavo vimeweza kushugulikiwa kiu rahisi bila kusitisha naku kupoteza mda wa pale kazini na hata tu yani munda uwote ule wa kijenerali Unapata mambo yamekua rahisi na ya kueleweka araka na pia unapata unapi unafikia watu wengi kwa uraisi kitambo, kufikia watu wengi haikuwa rahisi, Lakini kupitia komputa unapata unafanya mukutano na mtu ambaye ako nje ya nchi Labda we uko kenya yeye ako kule marekani, na mkutano unaendelea vizuri bila tashwishi yoyote, Mnaweza kuelewana na kufanya biyashara kimtandao.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Mawazo ambayo yanaweza tokea kwanza ni unaweza kutuelezea ni nini unachokiona, unapotazama nje kupitia kwenye dirisha lako, je ume chumba chako kiko karibu na majengo mengine au miti au ni barabara tu. Unakumbuka ni wakati gani wa siku ambapo wewe hupenda kutizama nje ni nini kinachobadilika nje kutokana na msimu Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha Mimi ninapotazama nje ya dirisha na mara nyingi mimi huona majengo mengi Kwa sababu chumba changu kiko karibu na majengo tofauti tofauti karibu majengo manne yaliyo karibu ni karibu mawili Alafu haya ya mengine unayaona kwa umbali Alafu pia unaweza kuona miti kutokana na kusimama pale kwenye dirisha Kuna miti alafu kuna barabara moja ambayo inapita kati ya majengo haya na jengo letu ni mara nyingi mimi hupenda kutazama kwenye dirisha wakati ninapoamka Ninapofungua dirisha langu ili kuleta ile hewa safi ya miti ndani ya nyumba kwa sababu siko mbali sana na miti na hewa yake huwa safi sana na pia wakati mwingine napenda kuangalia jioni jua linapotua kwa sababu jua huwa linatua upande wetu Mara nyingi wakati wa baridi nje hukuwa baridi sana Yaani wakati wa yale mandhari ya baridi Yaani msimu wa baridi Kwa sababu tuko karibu na miti unapata baridi ni nyingi sana huwezi toka nje bila kuvaa sweta Unapata wakati mwingine kunanyesha sana na bado pia kuna baridi sana kutokana na manthari ya chumba changu nikitizama kupitia dirishani Mimi huhisi, yaani ni kama niko favored Kwa sababu, unapata niko napotazama kupitia dirisha Naona karibu kila kitu ambacho kina ni surround Napata vitu vingi kando yangu na vile ambavyo Navihitaji na pia ni raha sana unapoona miti kupitia dirisha la chumba chako Kwa sababu sio kila mtu anayeona wakati mwingine unapata na kuna majengo ambayo yamejengwa karibu karibu hadi huwezi kitu unachokiona unapofungua ni ukuta wa jengo lingine Lakini kwangu mimi kuna manthari yaliyo balance yaani yakosawa kwa vile kuna karibu kila kitu katika manthari hayo.

Je, umewahi kushiriki mashindano. Mambo zaidi ambayo yanaweza tokana na haya ni kwanza tunajiuliza mashindano ni nini? Mashindano ambayo umewahi jihusisha ni ya aina gani? Yanaweza kuwa ya michezo, kimasomo, au shughuli zingine zotote pale, nyumbani, au kazini, au shuleni. Ni ulijihisi aje ulipo shiriki mashindano hayo na ni nini kilichofanya uweze kujihusisha katika mashindano hayo mashindano hayo ulipo ushiriki mashindano hayo Uliweza kupata nini au ulihitimu nambari ngapi katika mashindano hayo mashindano yangu ya kwanza nilikuwa katika shule ya upili na yalikuwa mashindano ya somo la kibiashara, tunasema business studies. Tulienda kitu ambacho kinaitwa contest na tulijihusisha na shule nyingi sana wakati nilipokuwa kidato cha pili. Tulitoka shule ni tukaenda, tukafanya mtihani katika shule nyingine na matokeo yalipotokea nilikuwa nimeweza kukuwa baadhi ya wale waliokuwa wa kwanza wa tatu Nilihitimu nambari ya pili na nilikuwa pia msichana wa kwanza katika mashindano hayo ya hiyo siku ya somo la kibiashara ni kitu ambacho nilifurahia sana kwa sababu nikiwa shule ya upili nilikuwa napenda sana somo la kibiashara na somo la kemia Sasa siku ya mashindano ya somo la kibiashara niliweza kuhitimu nambari ya pili na nikapewa zawadi ya vitabu kadhaa na zawadi nyingine nyingi na pia nilihisi vizuri kwa sababu niliweza kuona kumbe siwezi pita tu kwa shule yetu pekeyake naweza hitimu pia nje ya shule yetu kwa sababu nikiwa shuleni nilidhani kweli labda kuna wengine wakali katika somo hili na wanalipenda tu jinsi ninavyolipenda. Na niliweza ku, nilipo weza kuhitimu nambari ya pili, siku weza kuamini mara kwanza lakini ilikuwa ni furaha sana. Mashindano yangu ya pili niliweza kujihusisha katika somo la kemia, tulipoenda mashindano mara ya pili lakini siku tofauti na nikaweza kuhitimu nambari ya tatu. Na pia nilipenda sana somo la kemia na niliweza furahi sana kwa sababu wengi wanajua kemia sio somo yaani rahisi, rahisi ni somo ambalo linaitaji wewe kama wanafunzi ujitume, zaidi na zaidi, pale vitabuni, pale kwenye labu, unapofanya hizo ma practicals. Yaani ni somo ambalo linaitaji mtu aliye na umakinifu sana na mtu ambaye ako tayari kujifunza zaidi kwa sababu sio somo tu reja reja ni somo ya ni somo. Na nilipoweza kuhitimu nambari ya tatu haikuwa rahisi mtihani huu haukuwa rahisi lakini nilipoweza kuhitimu nambari ya tatu pia mwalimu wangu alifurahia kwa sababu aliniambia mtihani huu haukuwa rahisi lakini uliweza kuhitimu na akanipa zawadi kadhaa na nilifurahia sana.

Ni gani wa mwaka unaopenda zaidi? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni Je ni kwanini unapenda mwezi huo? Ni nini ambacho hufanyika mwezi huo ndiposa Ukaupenda mwezi huo? Ni labda ni siku yako ya kuzaliwa au ni mwezi ambao kitu kizuri kilifanyika maisha ni mwako au ni mwezi ambao uliweza kupata kile ambacho ulikuwa unakiombea Unahisi aje huu mwezi unapofika kila mwaka mwezi ninaupenda zaidi ni mwezi wa machi Yaani march kwa kizungu Napenda mwezi huu kwa sababu ni mwezi ambao nilizaliwa Kwa sababu nilizaliwa tarehe tisa mwezi watatu mwezi huu kama mwaka huu bado haujafika na tiari nishaanza kujipanga jinsi ambavyo nitaweza kufanikisha siku hiyo na kuifanya iwe siku ya kufana zaidi Kwa sababu itakuwa siku yangu ya kuzaliwa ni siku ambayo mi hupenda kushirikiana na wale ambao na wapenda kama familia, marafiki, wafanyikazi wenzangu na mi hupenda siku hiyo iwe tu yaani ni siku ya kufana kwa sababu hakuna siku nyingine kama hiyo ambayo naipenda maishani kwa sababu huwa nahisi ni kama ni siku ambayo mungu amenipa uwezo waku jaribu tena upya katika mwaka mpya. Yaani ni it's a new start Yaani nahisi ni kama ni kitu ambacho yaani mungu ameweza kunipa na kuniwezesha kufikia na pia kuna wengine hawa kuweza kufikia Lakini kwa sababu nimefikia na shukuru mungu na nasherehekea pia kwa sababu sio rahisi.

Je umewahi kulima mambo zaidi ambayo yanaweza tokana na haya ni kwanza kulima ni hali gani ni nini ambayo inafanyika ndiposa kuwe na neno kulima Ulilima, ulianza kulima ukiwa umri gani? Nini ambacho kilikufanya ili uweze kuanza ukulima? Ni unapofanya hali ya kulima unahisi kivipi. Ndiyo nimewahi lima. Nikiwa miaka kumi na mitatu. Nilienda kutembelea nyanyangu kule mashinani na ilikuwa msimu wa upandaji na akasema anafaa kusaidiwa katika ukulima na nikaenda nikamsaidia. Kwanza kabla ya kujibu swali hilo ukulima ni ile hali ya kujihusisha na upandaji wa mimea na ufugaji na husaidia sana kwa sababu vyakula vingi vinatokana na ukulima. Tuseme tu vyakula vyote kwa sababu kama ni nyama inatoka kwa ngombe na ng'ombe ni mfugo ambaye anafugwa na wakulima. Kama ni mboga tuseme sukuma wiki au spinachi unapata zinapandwa pia na wakulima. Kwa hivo ukulima ni a broad subject na ilikuwa mara yangu ya kwanza nikiwa miaka kumi na tatu na sikujua ni nini nachofa kukifanya. Kwa hivo nilikuwa nalima nikitazama wenzangu nikiangalia kile wanachokifanya ni hicho nilichokuwa nikikifanya. Na siku ya kwanza ilikuwa ilionekana kuwa kazi ngumu sana kwa sababu ni mara ya kwanza na unafaa ufanye kazi ambayo ni nzuri kwa sababu kunafaa kupandwa na nyanya haezi lima pekee yake. Kwa hivo nikajikaza sana, nikajaribu sana na siku ya pili ya tatu nilikuwa nimeweza kujua ni nini ambacho niliweza kufaa kukifanya na nikaweza kukifanya vizuri zaidi. Mara ya kwanza niliona ni kama ni kitu cha kuchosha sana lakini nilipojifunza niliona ni kitu ambacho ukikipenda kinaweza kulisha, kinaweza kupa hela kinaweza kusaidia sana kwa njia tofautitofauti ambazo wewe kama mkulima hungeweza kutarajia kwa hivo ukulima ni kitu ambacho ni cha muhimu sana ukifanya vizuri au kwa njia inayofaa Unapata kimeweza kusaidia sana hapo mbeleni na niliweza kuanzia siku hiyo niliweza kuwa na ile feeling ya kutaka kujua ukulima zaidi kila siku Kwa sababu ni kitu ambacho niliona kinaweza kukuokolea siku zijazo na pia nikaweza kujifunza aina tofautitofauti ya mimea na wakati upi na kwanini zinapenda kupandwa wakati fulani na sio wakati mwingine ule kwa sababu kuna mimea tofautitofauti kuna mimea kwa mfano mahindi kuna mahindi yanayokomaa kwa miezi mitatu kuna mahindi yanayokomaa kwa miezi minne kuna mahindi ya miezi misita kuna mahindi yanayoenda hadi miezi saba na kulingana na mahali tuseme manthari au climate unapata kila sehemu ya nchi ina mahindi ambayo inapanda zaidi Kwa sababu hawaezi panda wote Tuseme kama kule rift valley unapata mara nyingi wengi wawo Unapanda mahindi ya miezi sita au miezi saba na huku tuseme kama counties zingine kama huku western au rift au tuseme tu vihiga unapata wengi wao wanapanda ya miezi tatu au miezi minne.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Mambo zaidi yanayo weza kutokana na haya ni nini ambayo umeweka kama desturi yako kila siku usiku kabla ya kuenda kulala. Inaweza kuwa inahusu labda ni baada ya kula au kabla ya kuenda kitandani au baada ya kuenda kitandani. Ni nini ambacho huwa unakifanya Pia ni unaweza tuelezea ni kitu ambacho umekifanya kwa muda upi na ni kwa nini ulianza kufanya hivyo na ni nini ambacho huwa unahisi baada ya kufanya hivyo Mimi mara nyingi kabla ya kuenda kulala huwa napiga magoti namshukuru mungu kwa shughuli zote za siku Kwa familia, kwa ule uhai, kwa ile afya njema ameweza kunipa Kwa sababu kuna wengi walianza siku na hawajaimaliza Kuna wengi ambao wali hawakuanza hiyo siku Walilala siku iliopita na hawakuweza kuamka siku iliofuata Lakini kwa sababu nimeweza kuamka Nikaona siku ikiendelea hadi ikaisha na ninaenda kulala lazima nimshukuru na niweze kumuomba aweze kuendelea kuniongoza na kunilinda ninapoenda kulala tena Kwa sababu ni kwa neema tu tunaweza kuamuka na ni kwa neema tu tunaweza kuona siku nyingine ambayo imeweza kujipa na tukiweza kuchukulia hivyo hali ya maisha unapata, tunakuwa na ile hali ya kushukuru. Nilianza kufanya hivi wakati nilipoanza kuishi peke yangu. Ni kitu ambacho nimekuwa nikifanya kwa muda. Lakini wakati mwingine unapata kama sijalala kwangu, ukiwa kwa mtu inakuwa ngumu kufanya hivyo. Kwa sababu watu ni tofauti, tofauti. Sasa inabidi kama niko kwa mtu na kaa tu kitandani naombea hapo au nasema tu yaani maneno machache alafu na lala ni mimi mara nyingi nikifanya hivyo huwa nahisi ni kama yaani roho yangu imetulia wakati mwingine hata kabla niombe huwa nahisi nina wasiwasi sana moyoni na huwa si hisi vizuri Lakini baada ya kufanya desturi yangu napata yaani moyo umetulia napata yaani kuna sasa ule utulivu wa sasa wa kusema tunaweza enda sasa kitandani tunaweza tulia sasa. Yaani ni kitu ambacho ukishakizoea, yaani ni kitu utashinda umekikumbuka kila siku. Na ninapoamka pia si sahau kusema mungu asanti kwa sababu haikuwa lazima uamke. Lakini kwa sababu kuna neema ya mungu unapata umeweza kuwa kati ya wale ambao waliweza kuamka. Na ni desturi ambayo imenisaidia sana wakati mwingine nikiwa peke yangu katika jengo letu na niombe huwa nahisi tu yaani niko sawa na nimelindwa na nimezungukwa na damu ya yesu.

Je, unawafahamu majirani zako? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni je, unauhusiano mwema na jirani zako? Jirani zako ni wa jenda ipi? Labla ni wakiume au ni wakike au ni what? Ni una majirani wangapi? Nini hicho kilifanya ukaweza kufahamu majirani zako na unaona kufahamiana na majirani inamanufaa gani? Mimi ndiyo nawafahamu majirani zangu. Nina majirani wawili, wakike mmoja na wakiume. Wakati, sasa unapata inakuwa rahisi sana kwa sababu hatuko wengi katika jengo letu so inakuwa rahisi kujuana na kukatika ile hali ya juu kwa sababu unapata labda nimeacha nguo nje au yeye ameacha nguo nje na mimi niko na labda kumenyesha na ama mvua inataka kunyesha anaeza piga simu, akaniambia haa, ni unaweza nisaidia kutoa nguo zangu kwenye kamba kule nje zisije zikanyeshewa. Nilianza kufahamiana nao na imekuwa karibu miaka minne mitano hivi kama ninafahamiana na wao. Siwezi sema kila siku huwa ni siku sawa kwa sababu wakati mwingine unapata mtu ana mambo yake lakini hawezi kuambia. Sasa labda unaenda unamwongelesha au mnaongea unapata hamjaelewana vizuri kwa sababu shughuli au vitu ambavyo mtu anafikiria huwezi vijua. Wakati mwingine unapata tu kila mtu ako shughuli zake. Yaani tunafahamiana lakini sio kila siku ambapo tunaongea ile ya kuongea zaidi kwa sababu mara nyingi kila mtu ana shughuli zake. Anafaa kutafuta pesa za kulipa kodi, anafaa kutafuta pesa za chakula, anafaa yaani kuna majukumu mengi sana na unapata hakuna huo wakati wa kuongea sana kila siku lakini uhusiano nao upo na ni mzuri sana na mara nyingi huwa unasaidia kwa sababu unajua ukiwa na unafahamiana vyema na majirani zako wakati mwingine unaweza umekaukiwa unapata gesi yako imeisha Unaezaenda ukabisha kwa jirani, ukamuambia hey Gesi yangu imeisha na nataka naomba uniokolee na kwa sababu mnafahamiana vizuri unapata amekuambia Haa, hiyo tu haina shida, acha nikuokolee. Siku nyingine unawezapata umeishiwa na kitu na ni usiku na ni Hakuna duka ambalo limefunguliwa. Unapata itakuwa rahisi kuenda huko kwa jirani kushinda kukosa kabisa. Na kufamiana na majirani ni kitu ambacho ni kizuri na tena mara mwingine ni kibaya kwa sababu kuna wale wenye hawajazoea kuishi na watu. Sasa unapata kuishi na mtu kama huyo inakuwa ngumu kiasi kwa sababu unapata vitu ambavyo anafanya haviendani na vile ambavyo umezoea. Saa kwa hivyo unahisi ni kama mtu huyu ameanza kunisumbua tu bure. Lakini kwa njia kubwa au kwa broader perspective, ufahamiano mzuri na jirani ni kitu mzuri sana. Unaweza kuwa shida, unaweza kuwa na shida akakuokolea. Unaweza kuwa hauko kwenye nyumba yako na ukamwambia hee, nisikizie hapo kwangu mtu asije akaingia ukadhani ni mimi kwa sababu siko leo. Unaona vitu kama hivyo unapata vimekusaidia sana haswa kupitia kwa jirani kwa sababu huwezi tu jilinda peke yako, wakati mwingine unahitaji usaidizi wa watu wengine ambao wanaweza kusaidia katika hali ya kufikiria hali ya, kwa sababu mawazo yangu na mawazo yao hayako sawa, kuna vitu nitafikiria na viwe sawa kuna vitu ambavyo nitakuwa ama niulizie fulani kwa second opinion unaona na hivyo unapata mambo yameendelea kusonga vizuri.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Mambo zaidi yanaeweza tokana na haya ni. Je, unapenda kupitia maoni ya watu tofautitofauti pale kwenye mtandao. Huwa unahisi vipi unapo pitia maoni ya watu wengine. Maoni ya watu wengine hukusaidia au mengi ni ya kupotosha. Ndiyo, mimi husoma maoni ya watu kwenye mtandao Wakati mwingine unapata kuna maongezi tofautitofauti kuhusu, elimu, afya, kazi yaani maongezi tofautitofauti kuhusu mwili na wakati mwingine unapata ukisikiza vizuri Yaani ukipata wale ambao wana maongezi yanayopitiana na hayo Unapata umeweza kusaidika Kwa mfano labda umewahi hisi kitu fulani Lakini haukuona maana ya kuenda kupimwa au kuenda kukiangalia Lakini unapopitia pale mtandaoni unaona mtu anakuelezea Anakuambia unapohisi hivi na hivi Usione ni kama ni kitu cha kawaida enda ukaweze kuangaliwa ili uweze kuwa bila wasiwasi Kwa sababu huwezi jua Wakati mwingine labda ni kitu ambacho wewe umekifikiria na unapotafuta pale mtandaoni unapata Kuna watu ambao wako na maoni tofautitofauti kuhusiana na swala hilo na unapata umeweza kupata majibu tofauti tofauti Kwa sababu kuna vitu ambavyo huwezi tu fikiria na ufanye jinsi ambavyo unafikiria wewe pekee yako. Wakati mwingine unaeza kuwa na ile hamu ya wengine wanasema aje kuhusu kitu hiki. Au wanahisi vipi kuhusu kitu hiki. Na pale mtandaoni unapata kuna watu tofautitofauti na kila mtu ana maoni yake. Na kila mtu kwake anaona maoni yake yako sawa. Kwa hivo vitu vingine unapata ni vya kusaidia sana. Ingawaje kuna manufaa mengi. Wakati mwingine pia madhara yake yako juu kwa sababu wakati mwingine kama ni vitu vya kimaisha unapata watu wengine hayo hivyo vitu ambavyo wanaongelea sio vile ambavo wanavifanya kwenye maisha ya kawaida kwa hivyo unapata wewe labda kuna kitu ambacho kilisemwa pale mtandaoni wewe ukaenda ukakichukulia serious ukaenda ukaanza kukifanya katika maisha yako ya kila siku na kikaanza kukupeleka vibaya au haukusikizana nacho Kwa hivo unapata umeathirika kutokana na vile ambavyo ulikiona kwenye mtandao Kwa hivo wakati mwingine unapata watu wengi hawaishi yale maisha ambayo wanaongelea pale mtandaoni na ukijieka pale unataka kufuatana na wengi wao inakua ni ngumu sana kuwa kwa haswa kama huna zile hela ambazo zinaweza kutosheleza ueze kuishi maisha kama hayo ambayo Wanayaongelea pale kwenye mtandao Kwa sababu wengine wao vitu wanaenda wanafanya Wanapiga picha siku moja Wanakuja wanakuwekea kwenye mtandao wewe unaanza kuwa na pressure sijui nini, unataka nini, unataka nini Mwisho wa siku unapata labda pesa za kulipa kodi Umezitumia kuenda kula Kwa sababu uliona mwingine ameenda kula pale kwenye mtandao alienda kwa hoteli ya kimashuuri so kwa hivyo unapata mwisho wa mwezi unapofika unafaa kulipa kodi unapata hauna kodi kwa hivyo unabidii umefurushwa na mwenye nyumba kwa sababu uliunda decision mbaya kulingana na kile ambacho ulikiona kwenye mtandao ambacho sio kila siku ni ukweli.

Unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandao? Mambo zaidi ya yanayoweza tokana na haya ni unahisi aje kutokana na vitisho vya mtandao. Ninini haswa usababisha vitisho pale kwenye mtandao? Ni kuna wakati ambapo vitisho hivi vimeweza kuathiri au kufanya mambo yako ya ka kosa kwenda jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia na ninini ulichokifanya ili kueza kukua moja wa wanao atirika na vitisho vya kimtandao Mara nyingi vitisho vya ki mtandao vinapo kupata Wakati mwingine vinaeza kupata kama ujatarajia na unapata Vimeweza kuathiri Kwa sababu huku unatarajia kitu kama hicho Unapo ulipokuwa ukiingia kwenye mtandao Kwahivo unapo ingia kwenye mtandao na unapata kitu ambacho ni chakushtua au chakutisha Unapata umeweza kuathirika vibaya wakati kwa haswa kwa wale watu ambao wanamini kuwa mtandao ni yaani hauna makosa wajua mtandao una watu wengi una watu walio wale watu ambao ni watu wakawaida na kuna wale watu ambao lazima yaani wafanye vitu ambavyo vina fanya wengine waeze kuona ni kama yani mambo hayahendi sawa Kwa hivo kulingana na hayo ukiweza kujua mitandao ina watu tofauti tofauti pia wewe unaweza kuwa na ule uwezo wakujilinda wakati uwote ule na vitisho vya kimtandao utokana na mambo mengi wakati mungine ni vitisho kutokana na siyasa, vitisho kutokana na mambo ya kibiashara, vitisho kutokana na maendeleo ya nchi vitisho kutokana na vitu tofauti, tofauti labda katika nji fulani na usipo chunga zaidi unapata vitu hivyo yani weu kiviona kwa mara ya kwanzu unadhani ni vitu ambavyo viko hivyo lakini ukifuatilia vizuri na uweze kutafuta maoni au uweze kuangalia jinsi ambavyo watu wana zungumza au wanavo ona kutokana na mtizamo tofauti unapata umeweza ku jiepusha na mishituko na vitisho vya ki mtandao Aya mtandao pia wakati mwingine uneza kuwa ni yani kama umezoeya sana mtandao Unapata yani umezoya vile vitu ambavyo vinasemekana kule ni vya ukweli Wakati mwingine unapata watu wanafanya vitu zinavyo itua cloud chasing mtu wanaeza sema kitu kuhusu nchi fulani au kusu nchi yako na udhani ni ukweli. Na kutokana na vitisho hivyo unapata we mwenyewe usha ingiza baridi umeanza kushtuka. Na lapda hata mtu huyo hana information yoyote kusu nchi yako. Hana information yoyote kusu biyashara yako. Au wakati mwingine unapata wanasema oh watu walio zaliwa tare fulani adi fulani. Wengi wawo upatua ugonja hii. Labda ni mtu tuyani ameona labda kwa watu wawili watatu na ameamua kusema watu wote walio zaliwa katika kati ya tarehe flani na flani wanapato ugonjwa huu ni wewe mwenyewe unajijua usipo jipea hiyo neema ya kuwa mimi ndiye najijua na mimi ndiye naeza enda hospitali na nijue ninini kinachoendelea na mwili wangu utajikuta umeshtuka adi ukapatwa na ugonjwa wa kisukari kwa sababu umeshtuka sana na ni kitu ambacho kinakushtua kwa sababu hukuwa unakitarajia kwa hivyo watu waweze kujifunza kutosikiza kila kitu kinachotoka kwenye mtandao kwa sababu wakati mungine kineza kuwa kibaya na kineza kuathiri vibaya mnu usipochunga.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Mambo zaidi ambayo ya naweza to kana na haya ni ni chombo gani cha usafiri mara nyingi ambacho huwa unatumia kila siku. Kwanini unapenda kutumia chombo hicho? Unaeza tuelezea umuhimu na madhara ya chombo hicho cha usafiri. Kwanza mara nyingi mimi hutumia barabara Wakati mwingi penye naishi unapata unapotaka kuenda mahali Tuseme kama unataka kuenda mjini unapata mara nyingi matatu ndio ya naeza patikana kwa uraisi na pia bei yake ni ya sio gali kulingana na njia nyingine za usafiri kama pikipiki Kwa sababu unapata kama pikipiki kutoka kwenye naishi hadi mjini unapata pikipiki ni miambili na ukitumia matatu au matwana unapata ni thelathini Usa unaona kwa mtu ambaye bado anajijenga kimaisha Inabidi ni metumia matatu Kwa sababu siezi tumia pikipiki juu ni bei yake iko ghali kiasi Wakati mwingine pia siezi tumia uwa na tumia izi wasili au izi gariza kama za uba wakati nina nina itaji kufika na ni labda ni wakati umeenda sana labda ni usiku sana na matwana hayapo kwa sababu kwetu matwana huwa ya na isha kwa ya naacha usafirishaji wa karibu karibu hapo sanne Kuanzia sanne kuendelea unapata inabidi umetumia pikipiki au izogari za kibinafsi. Na pia matwana ni kwa kwaf kwa vile ni nyepesi na ni beiraisi inakua kama choisi ya watu wengi. Kwa hivo inakua ni raisi wakati mwingine. Na pia hata kama matwana ya na uzuri wake Kuna ubaya wake Wakati mwingine unapata ume unaharaka na inafaa ufike penye Unafaa kuenda Unapata inabidi umekaa Kwa sababu unapata wakati mwingine matwana twana halina watu Labda weni mtu wa pili wa tatu na labda linaitaji watu kama kuminambili au kuminanne Ndiposa safari ianze una inakua yani lazima wafikie nambari hiyo ndiposa safari ianze na labda ulikuwa na arakazako za kuenda labda ulikuwa na shuguli kule mjini Unapata umechelewa wakati mwingine Wakati mwingine unapata dereva labda gari lija shugulikiwa vizuri Unapata labda ni chafu lina wadudu Wakati mwingine unapata yani safari yako haijakua nzuri kwa sababu Uja kuwa na ile comfort ambayo unafaa kukua nayo kama abiria wa matwana au wa matatu Wakati mwingine unapata gari limeisha sana Wakati linapoenda unaona ni kama linaweza anguka na hivo linakutia ile wasiwasi wakati wa kusafiri una Unafikiria tu wa tutafika salama kweli kwa sababu ukiangalia gari lenyewe Ata we mwenyewe unaliurumia kwa sababu We mwenyewe unaliangalia unaona gari hili safari yake Haiezi endelea kupita hapa Lakini bado watajaza watu kupita kiasi Unapata adi wanaekea watu vile viti ambavyo vinaitwa sambaza Unapata wameekea watu viti kama hivyo Unapata yani gari limeja adi kondakta mwenyewe Anasimamia kwenye mlango Ndiposa mtu anaposhuka Ata pata nafasi ya kuketi na wakati mwingine unapata mtu anaposhuka bado wanaongeza watu wengine. Kwa hivo unapata kondakta amesimama karibu safari mzima. Tangu atoke mjini hadi kule mashinani.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni ni msaada gani ambao wewe huchangia kwa wana jamii? Msaada huo unawusu nini? Unaposaidia, je we ni mtu wakusaidia na unaposaidia huwa unahisi vipi? Mimi, wana jamii, mara nyingi, Tuseme kule mashinani, kule kijijini Unapata wengi wao kiteknolojia hawaja kua sana Yani hawaja develop kiteknolojia Wakati mwingine unapata labda ni shughuli ya pale kwenye simu Unapata mwingine anakuambia sijui kutuma pesa Sijui kufanya kitu fulani hapa kwa simu au kwenye tarakilishi yangu Mimi uona kwa sababu nimeweza kusoma na nikafika Hii level ambayo nimeweza kufika inakua rahisi kwangu kuwaonyesha Kwa sababu usipowaonyesha Wataendelea hivo hivo na hawatajua Kwa hivo naonanga ni kama ni jikumu langu kuhakikisha kuwa wako sawa na wamejua kile ambacho kinaendelea kiteknolojia haswa upande wa vitu ambavyo vinavyoweza wasaidia Kwa sababu lazima ujue kutumia simu Wakati mwingine upande wa tarakilishi unaweza enda kufunza au kufanya kazi katika ofisi fulani na uambiwe kujua kutumia tarakilishi ni moja wapo ya ile requirement ya kazi. Inabidi umejua jinsi ya kutumia tarakilishi wakati pia upande wa elimu haswa kwa wanafunzi na watoto wadoga ambao bado wanaenda shule wakati mwingine unaona wamekuja pale nyumbani ninapokuwa wananiuliza ah ni hiki kinafanyika aje mbona kisifanyike hivi na hivi unapata wameweza kupanua akili zao na wameweza kusaidika mno kwa sababu wakati mwingine unapata alifunza shuleni lakini hakuelewa lakini akienda afunzwe na mtu ambaye wamezoeana na yeye anaona kama fulani basi anakijua basi pia mimi naweza kukijua na hivo wanaweza jifunza pia wakati mwingine pia unaweza saidia wanajamii kwa kuhakikisha kuwa wanayaeka mazingira yawe safi mazingira safi yana utulivu mazingira safi yana amani mazingira safi yana yani manufaa mengi sana kiafya unapata magonjwa pia hayapo Lakini ukienda katika mazingira ambayo hayajalindwa unapata magonjwa ni kitu kama cha kawaida Unapata watu wanagonjeka magonjwa tofauti tofauti kila siku na wengine wao wanafariki kwa sababu ukiwa ukiwa na ugonjwa na bado unaishi katika mazingira chafu kutibu ugonjwa huo inakua ni ngumu wakati mwingine Kwa sababu magonjwa mengine ya nahitaji Atakaukienda kwa hospitali na daktari akupe dawa Unafaa unaporudi nyumbani Pia wewe uweze kujisaidia kwa kuhakikisha unakula chakula kisafi Unakunywa maji safi na unalala kwenye mazingira yaliyo safi Lakini ukipata umetoka hospitalini Unaenda pale nyumbani mazingira yako ni machafu Pia kupona inakuwa ngumu na wengine wao unapata wanafariki kwa hivyo kujaribu kupuguza hiyo idadi ya watu ambao wanafariki kila wakati inakuwa rahisi kuwahimiza kuwa umuhimu wa usafi pale kijijini na hivo muda unaposonga kijiji kinakua bora na bora zaidi na kinaweza kuwa na maendeleo zaidi pia.